Leo ningependa kuzungumzia swali hili. Je, unafua nguo mara ngapi kwa siku? Mimi nafua nguo zangu mara tatu kwa wiki. Na nimechagua ratiba hii kwa sababu inanisaidia kuwa nadhifu, kupanga muda wangu vizuri na kutunza nguo zangu kwa usafi unaofaa. Kufua nguo si jambo dogo kwangu. Bali nisehemu ya maisha yangu ya kila siku, inayohusiana moja kwa moja na afya, nidhamu na heshima binafsi. Kwa kawaida, mimi hupanga kufua nguo siku maalumu. Ili nisijikute nikikusanya nguo nyingi sana. Mara mara nyingi, mimi hufua nguo katika katikati ya wiki na mwisho mwa wiki. Hivo hunisaidia kuhakikisha kuwa kila wakati nina nguo safi za kuvaa na mazingira yangu yanabaki kuwa safi. Kupanga kufua mara tatu kwa wiki, hunifanya nisiwe na haraka au uchovu wa kufua nguo nyingi kila au kwa kila siku au kwa siku moja. Mimi ninaamini kuwa, kufua nguo mara kwa mara ni jambo muhimu sana kwa afya. Nguo chafu hubeba vumbi, jasho na vidudu, vinavyoweza kusababisha magonjwa ya ngozi au harufu mbaya. Kwa hivyo, kufua mara kwa mara, hunisaidia kulinda afya yangu na kunifanya nijisikie vizuri. Ninapo vaa nguo safi. Nguo safi, hunipa kujiamini ninapokuwa na watu wengine. Au, ninapofanya shughuli zangu za kila siku. Kufua nguo mara tatu kwa wiki, pia hunisaidia kutunza nguo zangu vizuri. Nguo zinapokaa kwa muda murefu bila kufuliwa uchafu ujikita sana na wakati mwingine huaribu kitambaa kwa kufanya au kwa kufua mara tatu au mara kwa mara mimi huongeza muda wa matumizi ya nguo zangu. Na kunipa mwonekano mzuri kwa muda murefu. Pia hunisaidia kupanga vizuri matumizi ya sabuni na maji bila kupoteza rasilimali kwa upande wa ratiba kufua fua nguo mara tatu kwa wiki hunifanya nijifunze uwajibikaji na nidhamu. Mimu hujifunza kupanga muda wangu wakati ya kazi, masomo na majukumu mengine kufua hunifundisha kuwa, mtu mzima anayejali usafi wake na mazingira yake. Hii ni tabia muhimu sana katika maisha ya kila siku. Mimi pia ninaona kuwa kufua nguo hunipa nafasi ya kutafakari na kupumzisha akili. Wakati mwingine ninapokuwa nikifua, mimi hutumia muda huo kufikiria mipango yangu au kusikiliza muziki. Hii hufanya kazi hii ya kawaida iwe na maana zaidi kwangu na hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo. Ingawa kuna watu wanaofua kila siku au mara moja tu kwa wiki. Mimi nimeona kuwa mara tatu kwa wiki inanifaa zaidi kulingana na mahitaji yangu na shughuli zangu. Ratiba hii hunisaidia kueka uwiano mzuri kati ya usafi, muda muda wa kutumia nguvu yangu kila mtu na ratiba yaka lakini kilicho muhimu ni kuhakikisha usafi unazingatiwa. Na napenda hivyo nikimalizia, ninapenda kusema mimi nafua nguo zangu mara tatu tu kwa wiki. Kwa sababu, inanisaidia kuwa nadhifu na kujifunza nidhamu nakujifunza kuwa kuwa mahali pengine pa kupumzisha au kuregeza mawazo yangu ikuje chini mwenye afya njema na mwenye mpangilio mzuri wa maisha, kufua nguo ni jukumu au ni muhimu, au ni jukumu muhimu ambalo, hunifundisha nidhamu, uwajibikaji na kujidhamini. Kwa hivyo, ratiba hii imenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku na nitaendelea kuzingatia vivyo hivyo kila siku kwani usafi ni muhimu maishani.

Je umewai kutembelea ziwa au mto. Liu ningependa kulizungumzia swali hili. Mimi binafsi, nimewai kutembelea ziwa na mto. Na uzoefu huo umekua wakipekee sana maishani mwangu. Nilipo fika kwenye ziwa. Kwa mara ya kwanza, niliisi utulivu mkubwa sana. Nilikusudia tu kupumzika na kuona manthari mzuri lakini nilipo fika, niligundua kuwa, nilipata zaidi ya burudani. Maji ya ziwa yalikuwa safi na tulivu. Na upepo mwanana ulipuliza taratibu. Jambu lilio nifanya nijisikie huru na kiasili. Kukaa kanda ya ziwa kilinifanya niwe na muda wa kutafakari. Nikaona jinsi mazingira ya asili ya navio weza kumtia mtu utulivu na amani moyoni. Nilifuraiya pia kuona wanyama walio kuwa karibu na ziwa kama ndege, bata na samaki. Walio kuwa wakirukaruka na kuogelea. Ina nifundisha kuthamini viumbe wote wa asili na kuzingatia umuhimu wa kuifathi mazingira. Baada ya siku chache, nilipata nafasi ya kutembelea mto. Mto ulikuwa na maji yakitiririka kwa kasi. Tofauti kabisa na utulivu waziwa nilifuraiya sauti ya maji yakipiga mawe na mabonde karibu na mto sauti ambayo ilinifanya nijisikie nguvu au mwenye nguvu maishani kutembelea kando ya mto kunanifanya nifikirie maisha yangu binafsi kwasababu maji ya mto hutoa funzo muhimu sana kama maji yanavyosongea mbele bila kurudi nyuma. Vivyo hivyo maisha lazima yaendelee mbele uzoefu ulinifundisha kuwa ni muhimu kusonga mbele bila kukata tamaa na kushugulikia changamoto za maisha kwa moyo thabithi. Nikiendelea nilipokua nikitembea kando ya mto nilipata nafasi ya kuona mitindo tofauti ya maisha ya watu. Walio kuwa karibu. Baadhi walikuwa wakivua samaki wengine wakikusanya maji ya matumizi yao ya kila siku. Na hii ilinifundisha kuwa maji ni rasimali muhimu sana kwa maisha. Niliona jinsi kila kitu kikiwa na mpangilio wake wasili. Na jinsi binadamu anavyoweza kuishi kwa mshikamano na mazingira bila kuaribu maisha ya wanyama na mimea. Hii inanifundisha au ilinifundisha umuhimu wakuhifadhi na kulinda mazingira yetu kwa visazi vijavyo. Kutembelea ziwa na mto, haku kunipa furahatu, bali pia kunanifundisha maadili ya maisha. Nilijifunza kuwa utulivu, uvumilivu na shukrani na mambo muhimu nilijifunza pia kudhamini nafasi zangu katika jamii na kuendeleza tabia njema ya kueshimu watu wengine na viumbe kwa asili kila semu nilio yatembelea ilinifundisha jambo tofauti ziwa lilinifundisha amani na utulivu wakati mto ulikuwa au ulikuwa chuo chafunzo ya maishe na nguvu za kushughulikia changamoto. Nimeona pia kuwa kutembelea ziwa au mto ninjia mzuri ya kuondoa msongo wa mawazo katika maisha ya kila siku. Mara nyingi tunakabiliwa na changamoto nyingi kama shule, kazi na familia. Lakini pia ninapokuwa nikitembelea au kukaa kando ya ziwa na mto niliisi furaa isio na kifani. Muendo wa maji upepo mwanana na mambari ya kijani. Vili nisaidia kupumzika kisaikolojia na kuondoa uchovu wa akili nilijifunza kuamba mara kwa mara ni muhimu kutenga muda wa kujitunza na kuunganisha moyo na akili na asili zaidi ya hayo, uzoefu ulinionyesha kuwa mazingira ya asili yanaweza kuwa chombo chakufundisha nilijifunza kuhusu aina tofauti za mimea samaki ndege na wanyama walioko karibu na maji niliona jinsi kila kiumbe kipo kwa sababu na linamchango wake katika mazingira ili nifundisha umuhimu wa kudhamini kila kitu kutoka kwa viumbe vidogo hadi kwa viumbe vikubwa pia kutembelea ziwa na mtu unifundisha kuwa mwenye furaha ya kweli haingiliwi tu na vitu vya garama kubo bali mara nyingi napatikana katika mambo madogo ya asili na kwa kumalizia uzoefu wangu wakutembea ziwa na mtu, umekuwa kipeke sana. Umekuwa funzo la maisha, furaha, ya moyo na njia ya kutafakari. Umenifundisha kudhamini mazingira kuwa nasubira kushukuru kwa uzuri wa asili, kuchukua muda kutembea maji kama haya. Kwani inaleta futaha moyoni.